Neno basi lina maana na matumizi mbali mbali katika lugha ya kiswahili kulingana na muktadha ni neno fupi lakini lenye uzito mkubwa katika mawasiliano ya kila siku kwanza, Basi linaweza kutumika kuonyesha hitimisho au maamuzi kwa mfano mtu anaweza kusema umeamua kusoma kwa bidii Basi utafaulu, hapa neno basi linaunganisha sababu ya na matokeo linaonyesha kwamba jambo la pili linatokea Linatokana na la kwanza, ni kama kusema kwa hiyo au hivyo basi Pili, basi hutumika kuonyesha au kukubali na kurithia jambo, mfano, kama umechoka basi pumzika hapa linatoa ruhusa au linakubali hali fulani Wakati mwingine mtu akisema basi sawa anamanisha amekubaliana na jambo fulani bila ubishi zaidi Tatu, neno hii linaweza kuonyesha kusisitiza au kumaliza mazungumzo mfano Basi tutaonana kesho, hapa inaashiria mwisho wa mazungumzo au hatua fulani. Huuu. Nne katika muktadha mwengine basi linaweza kuonyesha kiasi cha kutosha au mpaka fulani kwa mfano, nimekula basi maana yake ni kwamba, mtu ameridhika na chakula hataki kuongezea, kuongeza zaidi. Ni muhimu kutofautisha basi kama kiunganisha au kielezi na basi kama chombo cha usafiri. Katika matumizi ya usafiri, basi ni gari kubwa la kubeba abiria wengi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ujumla. Neno basi ni neno lenye matumizi mingi katika lugha ya kiswahili. Hutumika kuunganisha mawazo, kuonyesha maamuzi, kukubali hali au kumaliza mazungumzo. Ni neno dogo lakini lina mchango mkubwa katika mawasiliano ya kila siku.

Neno binti ni neno la kiswahili linalomanisha mtu wakike au msichana ni neno linalotumika sana katika familia, jamii na hata katika majina ya watu. Lina umuhimu mkubwa kwa sababu linaonesha uhusiano wakifamilia na pia heshima. Kwanza katika maana ya kawaida binti ni mtoto wakike, wa mzazi fulani kwa mfano, mtu anaweza kusema huyu ni binti yangu. Hapa inaonesha wazi kwamba ni mtoto wakike wa mzazi huyu. Katika familia Binti huwa na nafasi muhimu kama mwana familia anayelelewa Kufundishwa maadili na kuandaliwa kwa maisha ya badae. Pili neno binti hutumika pia kama kiashiria cha heshima katika majina. Hasaa katika utamaduni wa kiswahili mfano, Aisha binti Ali hapa Binti inaonesha kwamba, Aisha ni mtoto wa Ali mt matumizi haya yanafanana na neno bin kwa wavulana katika baadhi ya tamaduni za kiarabu. Hivyo binti ilinaonesha ukoo au asili ya mtu. Tatu, katika jamii binti anaweza kuhusishwa na maadili malezi na matarajio ya jamii nyingi kumlea binti kwa kumfundisha heshima, kazi za nyumbani, elimu na namna ya kuishi kwa busara. Hata hivyo, katika dunia ya sasa binti anahimizwa kusoma kufanya kazi na kujitegemea kama ilivyo kwa wavulana. Nne, neno hili linaweza kutumika kwa upendo aa au gwa namna ya kumuita msichana kwa heshima hata kama si mtoto wako kwa mfano, mtu mzima anaweza kusema njoo hapa binti yangu, hapa si lazima awe mtoto wake wa damu, bali ni namna ya kuonesha upendo na malezi. Kwa ujumla, neno binti lina maana pana inayohusishwa na mtoto wa kike, uhusiano wakifamilia, heshima na nafasi ya mwanamke katika jamii ni neno linaonyesha dhamani ya mtoto wa kike na mchango wake katika familia na taifa kwa ujumla.

Kusini linamaanisha mwelekeo wa upande wa chini kwenye ramani, yaani, kinyume cha kaskazini ni moja wapo ya pande kuu nne za dunia. Kaskazini kusini mashariki na magharibi. Kwanza katika mana ya kijografia, kusini ni mwelekeo unaotumika kueleza mahali au eneo fulani lililopo. Kwa mfano, tunaweza kusema Tanzania iko kusini mwa Kenya. Hapa tunaonyesha uhusiano wa mahali kati ya nchi mbili. Vivyo hivyo, mtu anaweza kusema nyumba yangu iko kusini mwa mji. Kwa mfano, wa kimataifa wa bara la Afrika, lina sehemu ya kusini inayojulikana kama Southern Africa ambako kuna nchi ya South Africa. Hii inaonyesha jinsi neno kusini linavyotumika kueleza ma maeneo makubwa duniani pili kusini inaweza kutumika kueleza hali ya hewa au mazingira kwa kawaida maeneo ya kusini mwa dunia yanaweza kuwa na tabia nchi tofauti na yale ya kaskazini kutegemea na ukaribu wake na equator Kwa mfano, sehemu za kusini mwa Afrika zina hali ya hewa ya joto au wastani kulingana na eneo Tatu, neno kusini linaweza kutumika kwa maana ya ishara au mfano, wakati mwingine watu hutumia pande za dunia kueleza mwelekeo wa maisha au safari. Mfano, alihamia kusini kutafuta kazi hapa inaonyesha mabadiliko yenyewe kwa sababu ya kiuchumi au kijamii. Kwa ujumla, kusini ni neno linaloeleza. Mwelekeo wa kijografía, linaweza kutumika konyesha eneo hali ya hewa au hata safari ya maisha. Ni neno muhimu katika masomo ya jiografía na katika mazungumzo ya kila siku.

Ninafaida linamaanisha manufa kitu chaziada au anachopata au matokeo mazuri yanayotokana na jambo fulani. Nineno linalotumika sana katika biashara, elimu, afya na maisha ya kila siku. Faida inaweza kuwa ya kifedha kijamii kiafya hau hata kiakili. Kwanza katika biashara, faida ni kiasi cha fedha kinachobaki baada ya kutoa garama zote za uzalishaji na uendeshaji kwa mfano mfanyi biashara akinunuwa bidhaa kwa shilingi elfu moja na kuziuza kwa shilingi elfu moja miatano, faida yake ni shilingi miatano. Hii ndiyo sababu kuu ya watu kuanzisha biashara, kupata faida ili kuendesha maisha yao na kukuza mtaji. Pili, katika elimu, faida haimaanishi pesa tuu bali katika maarifa na ujuzi unaopatikana mwanafunzi inaposoma kwa bidii Faida yake ni kuelewa masoma, kufaulu mtihani na kupata fursa bora ya kazi badaye elimu huwa na faida ya mdamrefu kwa mtu na kwa jamii kwa ujumla Tatu, katika afya Faida inaweza kuwa matokeo mazuri ya kufanya jambo fulani Kwa mfano, kufanya mazoezi bora mara kwa mara, kuna faida ya kuimarisha mwili, kupunguza magonjwa, kuongeza nguvu, kulachakula bora pia, kuna faida ya kulinda afya nne Kuna faida za kijamii na kimaadili, kwa mfano, kuwa mkweli na mwenye heshima Kuna faida ya kujenga uaminifu na mahusiano mazuri kushirikiana na wengine kuna faida ya kuimarisha umoja na maendeleo ya jamii Pia, tunapaswa kutofautisha faida na hasara Faida ni matokeo mazuri wakati hasara ni matokeo mabaya au upungufu katika maisha, watu hujaribu kufanya maamuzi ya nayowaletea faida zaidi kuliko hasara Kwa ujumla, faida ni jambo chanya linalotokana na kitendo juhudi au uweleke zaji fulani inaweza kuwa ya kifedha, kielimu, kiafya au kijamii Kila mtu katika maisha hulenga kupata faida ili kuboresha hali yake na kufikia mafaniki.

La kiswahili inalomaanisha siku inayofuata baada ya leo ni neno linalohusiana na wakati hasaa wakati ujao wa karibu kwanza katika matumizi ya kawaida kesho hutumika kuonyesha jambo litakalotokea siku inayofuata kwa mfano nitakwenda shuleni kesho hapa inayofuata Kwa kitendo hiko halitafanyika leo bali siku itakayofuata Vivyo hivo mtu anaweza kusema tujafanya mtihani kesho Pili neno kesho linaweza kutumika kwa maana pana zaidi ya kuonyesha wakati ujao kwa ujumla Kwa mfano msemo maisha ni mafupi ijiandae kwa kesho Hauzungumzii tu siku inayofuata bali inahimiza mtu kufikiria maisha ya baadaye Hivo basi linaweza kumaanisha mstakabali au wakati ujao Tatu, katika mazungumzo ya kila siku, kesho wakati mwingine hutumika kuahirisha jambo. Mfano, nitalifanya kesho wakati mwengine, kauli hii inaweza kuonyesha kupanga vizuri lakini pia inaweza kuonyesha tabia ya kuhairisha mambo au uvivu wa kuchelewesha majukumu. Nne kuna maneno yanayohusiana na kesho kama vile kesho kutwa siku mbili baada ya leo jana siku iliyopita na leo siku ya sasa Kwa ujumla kesho ni neno muhimu linalotusaidia kupanga mipango huweka malengo na kufikiria kuhusu siku zijazo Inatukumbusha kwamba mda unaendelea na kila siku mpya huleta fursa mpya na majukumu mapya.

Barua pepe ni njia ya mawasiliano ya kielektroniki inatumia mitandao wa interneti kutuma na kupokea ujumbe kwa haraka kutoka sehemu moja kwenda nyingine duniani kwa kiingereza huitwa email au electronic mail ni moja wako ya uvumbuzi muhimu sana katika teknolojia ya mawasiliano na imebadilisha sana namna watu wanavo wasiliana katika kazi, ilimu na maisha ya kila siku Kwanza, barua pepe hufanya kazi kwa kutumia anuani maalum ya kelektroniki ambayo huwa na sehemu mbili kuu jina la mtumiaji na jina la huduma kwa mfano jina at huduma.com huduma maarufu za barua pepe duniani ni kama Gmail iliomilikiwa na Google ya Humil kutoka Yahoo Outlook inayotolewa na Microsoft. Huduma hizi huruhusu mtu kutuma maandishi picha nyaraka na hata video kwa urahisi. Faida kuu ya barua pepe ni haraka na urahisi zamani, watu walitumia barua za karatasi kupitia posta, jambo liloweza kuchukua siku au wiki kufika, lakini barua pepe hufika ndani ya sekunde chache tu. Hata kama mtumiaju na mpokeaji wako katika mabara tofauti, hii imeimarisha biashara za kimataifa, elimu ya mitandaoni na mawasiliano ya kikazi. Pili, barua pepe hurahisisha uhifadhi wa kumbu kumbu. Ujumbe unatumwa au kupokelewa unaweza kuhifadhiwa kwa mda mrefu na kutafutwa tena baadae. Hii ni muhimu sana katika ofisi. Shule na taasisi mbalimbali kwa sababu mawasiliano hubaki kama ushahidi au rejea. Katika mazingira ya elimu hasaa kwa kuzingatia mabadiliko ya teknolojia katika mtaala wa Kenya kama mfumo wa CBC, tunasisitiza matumizi ya tehama, barua pepe ni chombo muhimu kwa wanafunzi na walimu, wanaweza kutuma kazi, kupokea maelezo na kuwasiliana kwa urahisi bila kukutana ana kwa na ana. Hii inaongeza ufanisi na kuokoa muda. Ata hivo barua pepe ina changamoto zake moja barua taka au spam ambazo ni ujumbe usiohitajika unatumwa kwa watu wengi Pia kuna hatari ya ulaghai wa mtandaoni ambapo watu hutuma ujumbe wa uongo wakijifanya ni taasisi halili ilikuiba taarifa binafsi Kwa hivyo ni muhimu kutumia neno siri imara na kuwa makini unapufungua viambatisho kubonyesha viungo visivyo julikana. Kwa upande wa maadili, matumizi ya barua pepe yanahitaji adabu na uandishi rasmi hasa katika mawasiliano ya kikazi. Ni muhimu kuanza kwa salamu, kuandika kwa heshima na kumaliza na jina lako. Barua pepe isioandikwa vizuri inaweza kuleta tafsiri mbaya au kuharibu taswira ya mtu ya kitaaluma.

Soma ni kitenzi katika lugha ya kiswahili kinachomaanisha kutoa maneno kwa sauti ili kuwasilisha ujumbe, mawazo hisia na taarifa kwa mtu mwingine, ni tendo la kuzungumza au kutamka jambo kwa mdomo. Neno hili ni muhimu sana katika mawasiliano ya kila siku. Kwa sababu binadamu hutegemea usemi kwa njia kuu ya kuwasiliana. Kwanza kusema ni msingi wa mawasiliano ya ana kwa ana watu wanapokutana hutumia usemi wa kueleza wanachokifikiri kuuliza maswali kutoa maelekezo na kujadili maswala mbali mbali bila kusema mawasiliano yangekuwa magumu sana isipokuwa kwa kutumia ishara au maandishi Hivyo usemi ni daraja linalounganisha mawazo ya mtu mmoja na mwingine pili kusema kuna uhusiano mkubwa wa lugha na utamaduni Kila jamii ina lugha yake na namna ya kusema mambo namna mtu anavyosema inaweza kuonyesha malezi yake heshima na hata busara Kwa mfano kusema kwa sauti ya upole kunaonyesha adabu Wakati kusema kwa ukali kunaonesha kuashiria hasira au msisitizo katika elimu kusema ni nyenzo muhimu ya ufundishaji na ujifunzaji Mwalimu husema ili kufundisha na kuelekeza na kufafanua mada darasani wanafunzi pia husema wanapojibu maswali kutoa maoni na kuwasilisha hoja Hili husaidia kukuza ujasiri na uwezo wa kujieleza na stadi za mawasiliano Aidha kusemu kuna nguvu kubwa katika kujenga au kubomoa maneno yanaweza kumtia mtu moyo kumpa faraja au kumhamasisha kufanikiwa vile vile maneno mabaya yanaweza kuumiza hisia na kusababisha mgogoro. Ndiyo maana kuna msemo usemao maneno ni kama upanga Hii inaonyesha kuwa kabla ya kusema mtu anapaswa kufikiri kwa makini Kwa maana, kwa upande wa kisarufi, sema ni kitenzi ambacho kinaweza kubadilika kulingana na wakati au nafasi. Kwa mfano ninasema, alisema, watasema, sema ukweli, usiseme uongo hii, inaonyesha kuwa ni neno lenye matumizi mapana katika sentensi mbali mbali. Kwa maana ya mfano, kusema kunaweza pia kumaanisha kutoa tamko au msimamo kuhusu jambo fulani. Kwa mfano, mtu anaweza kusema ukweli, kusema siri au kusema hadharani. Katika jamii, watu mashuhuri au viongozi wanaposema jambo, maneno yao huwa na uzito mkubwa na nayaweza kuathiri watu wengi. Hata hivyo, kuna changamoto katika kusema kama vile kutosema ukweli, kuropokwa bila kufikiri au kusema kwa hasira. Tabia hizi zinaweza kuharibu mahusiano, hivo hekima inahitajika ili kujua wakati wa kusema na wakati wa kunyamaza. Kwa ujumla kusema ni tendo la msingi sana katika maisha ya binadamu ni chombo cha mawasiliano, elimu, uongozi na mahusiano maneno tunayosema yanaweza kuleta amani au mgogoro, mafanikio au kushindwa kwa hiyo ni muhimu sana kusema kwa hekima, heshima na ukweli.